Mkate wa ainagani unapenda sana. Napenda mkate wa brown. Mkate wa brown na upenda sana coz unakuwanga na faiba mingi sana. Hiyo ndiyo mkate napenda. Napenda kupikia watoto wangu ikiwa na mayai. Nachanganya na mayai wanakula. Wanapenda sana wanafurahia. Ndio na.

Mtu wa kuamka mapema kama saa hii nimeamka mapema six nikaingia kwa simu nifanye hii kazi ya online one hour nikifanya one hour niamke nitayarishe kinywaji cha asubuhi nikule breakfast alafu niji tayarishe niende kazi hii ndo kitu nafanya.

Ndoto yangu kubwa ni kukuwa na pesa na kukuwa na ploti yangu na kukuwa na gari. Hiyo ndiyo kitu naombanga mungu sana. Nisiwai toka kwa hii dunia kama hajanipe. Na najua atakuja kutimiza, ndoto langu kwa sababu nafanyanga kazi kwa bidii. Hiyo ndiyo kitu na.

Sherehe yangu ya kupendekezwa, ni kupelekwa mombasa, kwenda kwa ziwa, kwenda kuswimu, tukiwa na watoto wangu na familia yangu. Alafu, tunaoda chakula kitamu, chakula ya bahari ni chakula kitamu sana, tunaoda, tunapikiwa, tunakula.

Mimi natoanga sadaka nabariki watu wenye hawajiwezi hio ndio kitu ya maana sana nafanyanga Kwa sababu ukisaidia mtu mungu anakubariki kwa hivyo ni vizuri sana kusaidia mtu na kutoa sadaka hata hiyo ni mzuri sana.

Mimi sichelewangi mimi tukiambiana tunapatana hii masa mimi na mimi sichelewi na fikanga mapema sana kwa hivyo mimi mambo na kuangalia masaa ni muhimu sana masaa ni muhimu sana kwa binadamu juu kila kitu ufanya na masaa hairudi nyuma masaa ikipita imepita.

Mini nilizaliwa Muranga hospital na wazazi wangu. Huko ndiyo nilizaliwa, alafu nikapelekwa nyumbani kigumo, alafu kutoka kigumo nikapelekwa village kunaitwa kahethu, sasa huko ndiyo nililelewa kutoka nikiwa mdogo, mpaka sai niko mzima.

Muda wangu wa bure nautumia kuchukua simu kusearch many things na search vinyekinaendelea na search na search naelewa nchi inaenda aje sasa iyo diyo kitu nafanyanga kwa muda mwenye siko kazini Nachukua simu ama nafanya task yaa.